Apana, siwezi kuishi bila teknolojia hata suku moja kwa sababu kwa sasa dunia jinsi hivyo, teknolojia imekua kwa kiwango kikubwa sana. Kila siku unahitaji teknolojia ili uweze kufanya kazi zako za kila siku kwa ufasaha tunatumia kompyuta, tunatumia simu. Hivi vyote ni vifaa ambavyo ni vya teknolojia kwa hivyo, siwezi kuishi ata suku moja bila teknolojia kwa sababu kama nitafanya hivyo, nitashindwa kufanya kazi zangu kwa ufasaha na ufanisi ambao unatakiwa kwa sababu teknolojia imekuja ili kuweza kuturahisishia kazi mbalimbali tunazo zifanya maofisini sasa ukijuweka mbali na teknolojia utakuwa unapunguza ubora utakuwa unapunguza ufanisi wa kazi zako teknolojia ikwepeki, teknolojia ni sehemu ya maisha tunatumia social media, mitandao ya kijamii ambayo pia ni sehemu ya teknolojia. Tunatumia mitandao hiyo kufikisha habari na kupata habari mbalimbali kwa haraka na kwa ubora unautakiwa. Tunatumia kompyuta ofisini na mifumo mbalimbali ya hospitali ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa ufasaha na ufanisi ambao unatakiwa hiyo yote ni semu ya teknolojia. Teknolojia inahusika semu kubwa sana. Ili kuweza kuhakikisha tunakuwa bora kila siku katika utendaji wetu wa kazi. Kwa hivyo siwezi kuishi hata sku moja bila teknolojia. Teknolojia ni semu ya maisha.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli ni usafiri ambao ni raisi kuutumia ambao unaweza ukafanya safari zako kutoka sehemu moja kuenda nyingine pia. Napenda kuendesha baiskeli kama sehemu ya kufanya mazoezi yangu ya mwili. Napenda kuendesha baiskeli hasa wakati wa jioni, kunapokuwa kumetulia, hakuna jua kali. Naweza kutoka na baiskeli hapa, nikaendesha kilomita moja mbaka mbili, nikarudi Kwa hivyo kuendesha baiskeli imekuwa ni sehemu ya mimi kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba natumia kuendesha baiskeli kama njia mojawapo ya kufanya mazoezi Kwa hiyo naendesha baiskeli kila pale muda ambapo napata nafasi naitumia kuendesha baiskeli huwa naendesha kilomita mbili kilomita moja mpaka mbili kwa siku siku za jioni Kwa hiyo kuendesha baiskeli imekuwa tabia yangu ambayo nimeianza muda mrefu kidogo na mpaka sasa bado naendelea kuendesha baiskeli.Baiskeli ni kitu ambacho kinaendesheka kiurahisi Inaendesheka kwa njia yoyote ambayo unaipenda na hasa napenda kuendesha baiskeli katika maeneo ya barabara ambayo haina magari mengi barabara yenye utulivu mkubwa naendesha baiskeli yangu haraka na kwa kuhakikisha naenda haraka na kurudi haraka Kwa hiyo kuendesha baiskeli ni kitu ambacho nakipenda.

Muda ambao natumia simu kila siku, natumia simu yangu, asubui, kila ninapoamka, lazima niwashe simu yangu, niingie mtandaoni, niangalie, ni kuna kitu gani, kinaendelea, kuna habari yoyote mpya, kuhusu nchi yangu, kuhusu mambo mbali mbali, na pia naingia kuona mtandao ya kijamii ili kweza kwakikisha, napata kila kitu ambacho nakihitaji kwa mfano, kwangalia abali mbali mbali, za watu maarufu, zinazoendelea uko duniani na pia simu muda mwingine nautumia ni muda wa mchana pale ambapo nakuwa nimepumzika na kazi wakati napata chakula cha mchana ni muda ambao pia naingia kwenye mitandao ya kijamii kuangalia kitu gani kinaendelea na pia jioni wakati wa mapumziko nikisha rudi nyimbani pia natumia simu yangu kwa kuangalia mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii na program ambazo nazitumia sana kwenye simu mara nyingi ni program za kawaida ambazo zinaushisha kazi kwa mfano ni Google natumia sana kwakikisha kwamba na Google vitu mpalimbali ambavo nakuwa naviitaji kuvifahamu kwenye simu yangu simu yangu wa kwanza nakumbuka ilikuwa ni simu ya aina ya Nokia mbayo ilikuwa ni Nokia C1 ambayo ndio nilianza kutumia mwanzoni kabisa wakati nimeanza kutumia simu simu imeeza kusaidia maishi yangu kwa sehemu kubwa sana kwa sababu ni kitu ambacho kinanilaisishia mimi kueza kufanya kazi zangu. Nafanya kazi zangu kwa uraisi zaidi kwa sababu simu ni kitu ambacho ni raisi kubebeka, niraisi kukitumia kwa hiyo kitu kama sijui naingia google na google na napata majibu yangu kwa raka. Na pia mitandao ya kijamii kama file mitandao wasap nimekuwa nautumia sana kwa sababu ni njia raisi ya mimi kuweza kwasiliyana Magrupu mbalimbali Nimekuwa nikijiunga nayo magrupu ya kazini ambayo tumekuwa tukiwasiliyana kwa uraisi muda muzuli ya kuzima simu mimi ni muda ambao nazima simu muda usiku ambapo nakuwa na lala Kwa sababu simu yangu uwa aichaji usiku ili kwakikisha naamka asubuhi simu ikiwa imejaa Kwa hiyo baada ya kuwa nimetumia simu usiku naizima, nalala na kuyueka kunechaji.

Ndiyo nagawanya taka zangu kwa kuzitenganisha, kila taka na mahala pake kwa sababu taka hazifanani. Kuna takataka zingine ni taka hatarishi na takataka zingine ni taka ambazo sio hatarishi kwa hiyo Nahakikisha kwamba taka zangu nimezigawanya katika makundi tofauti tofauti. Hii huhakikisha zinatupwa kwa mpangilio maalum. Kwa hiyo huwa nazigawa kuhakikisha naenda kuzitupa mahali ambapo nisahihi ili kuweza kuepuka changamoto za kupata maambukizi na hasa katika eneo langu la kazi ya hospitali Tumeweka dustbin tofauti tofauti kutokana na aina ya takataka. Kuna takataka hatarishi, takataka ambazo ni hatarishi kiasi, na takataka ambazo zenyewe sio hatarishi. Kwa hiyo zimetengwa hivyo ili kuweza kutofautisha na kuwafanya wahudumu wa afya wawe katika mazingira salama katika kufanya kazi zao. Ukitenganisha takataka hizo unakuwa umetoa maelekezo kwamba takataka fulani iwekwe sehemu fulani na takataka fulani iwekwe sehemu fulani. Kwa hiyo, mimi nagawanya taka zangu kutokana na uhatarishi wa hiyo taka ili kuweza kuhakikisha kwamba nakuwa salama zaidi.

Mfanya biashara bora ambaye nampenda ni bakresa. Bakresa ni mfanya biyashara ambaye mimi amekua akinuvutia kwa miaka mingi. Sana kutokana na aina ya biashara ambazo anazifanya. Mpenda mfanya biashara huyu kwa sababu ya ubunifu katika biashara zake. Nakua ni mbunifu sana wakubuni bidhaa mbalimbali ambazo wakizileta kwenye jamii. Jamii nazipokea kwa mikono miwili na pia anakuwa anafanya biashara vizuri kwa sababu anauza sana bidhaa zake kwa hiyo bahresa amekuwa ananivutia kwa sababu hiyo nanampenda kwa sababu nimbunifu katika biashara zake kitu cha ajabu alichokifanya nakumbuka alianzisha biashara ya kuuza maandazi ambayo yana ladha nzuri sana na alipoleta kwenye jamii yalipokelewa vizuri mno na kupata wateja wengi ndani ya muda mfupi na kujizolea umaarufu mkubwa sana kutoka na bidhaa hii ya maandazi ambayo alikuwa ameleta kwenye jamii. Kitu kikubwa nilichojifunza kwake ni ubunifu, ubunifu ndio kitu ambacho nilijifunza sana na kuhakikisha kwamba wakati tamaa unaendelea kukambana katika kile ambacho nakifanya ili kuweza kuwa bora zaidi kuhakikisha unahuni vitu mbalimbali ambavyo jamii inavitumia na ukivileta kwenye jamii vinapokelewa kwa mikono mikubwa na mikono miwili. Ni kitu ambacho nimejifunza kwake kutwa kukata tamaa huyu mfanyabiashara anafanya biashara vizuri na biashara zake zinaenda vizuri Ninahisi kwamba ni vizuri yeye kufanya biashara kwa sababu ni kitu ambacho anakiweza na kitu ambacho anakifanya kwa ufanisi mkubwa na ni kitu ambacho anastahili pongezi sana.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni moja kati ya mazoezi ambayo mimi napenda kuyafanya. Kukimbia napenda kwa namna ya kwamba nafanya mazoezi. Kwa hiyo nimekuwa nikipenda kufanya mazoezi ya kukimbia wakati wa jioni pale ambapo nakuwa nimepata nafasi natumia muda huo kufanya mazoezi ya kukimbia. Natumia mazoezi hayo kuhakikisha kwamba najiweka, vizuri, kiafya, kimwili na kiakili kwa sababu kukimbia kunanifanya natokwa jasho jingi ambalo linakua linanifanya mwili wangu kuwa mwepesi. Pale ambapo nakuwa napata nafasi ya kukimbia na ninakimbia kilomita moja kila siku nakimbia kilomita moja kwenda na kilomita moja kurudi mpaka mahali ambapo mimi nakaa Nimekuwa na utaratibu wa kukimbia kwa muda mrefu sasa Kila jioni ambayo inakuwa in autulivu na kimbia kwenye barabara ambayo inakuwa haina mkusanyiko wala msongamano mwingi wa magari pamoja na watu kwa hiyo nafanya kukimbia mwenyewe na wakati mwingine najiunga na vikundi vya kufanya mazoezi ambavyo huwa tunakimbia pia barabarani. Kwa hiyo mimi kukimbia napenda kwa namna ya kuwa na umia kukimbia kama kufanya mazoezi.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana, ni kutimiza malengo ambayo nimejiwekea. Nikitimiza malengo yangu, awe yawe malengo ya muda mrefu, au malengo ya muda mfupi, huwa napata furaha sana. Nikipanga kukifanya kitu changu, cha maendeleo na nikikitimiza, huwa napata furaha sana. Kwa hiyo, mara nyingi huwa nikiamka asubuhi napanga malengo yangu kwa siku husika kuhakikisha kwamba natimiza kila moja ambalo nimelifanya. Kwa hiyo, inapofika jioni nimemaliza yote malengo yangu ya siku hiyo huwa napata furaha sana. Kwa hiyo, kitu kinachonipa furaha sana ni kutimiza malengo na pia malengo yangu ya muda mrefu. Nitakapofanikiwa kutimiza malengo yangu wa muda mrefu Hapa basi huwa najikuta ni mtu mwenye furaha sana kupita maelezo Kwa iyo huwa najitahidi sana sana sana kupambana na kuhakikisha kwamba Natimiza kile ambacho nimepanga kukitimiza Iwe ni cha muda mrefu au iwe ni cha muda mfupi Najitahidi kwa namna yoyote ile kuhakikisha kinatimia na kwa ubora ule ule ambao nimekuwa nimeupanga malengo ni kitu ambacho mimi kinanifanya napata furaha sana pale ambapo kinakuwa kimekamilika na kujiona kwamba ni mtu mwenye furaha na ni mtu ambaye nimefanya jambo kubwa sana la msingi kwenye m.

Naanda ripoti za kazi kwa kuangalia kila kazi ambayo imefanyika kwa mwezi husika. Ripoti zangu za kazi mimi, zinaandaliwa kwa kila mwezi. Nahakikisha nimeandaa ripoti kwa hiyo huwa nachukua vitabu vile ambavyo nakuwa nimerekodi wagonjwa kwa kila sekta. Kwa hiyo, nachukua vitabu mbalimbali na kuhakikisha kwamba hivo vitabu Kwa sababu vinakuwa vina rekodi za wagonjwa namna nilivyowatibu, dawa nilizo wapea kama ni watoto, wako wangapi wazee, wako wangapi vijana, wako wangapi wenye magonjwa mbalimbali, wako wangapi Kwa mfano, magonjwa ya kifua magonjwa ya tumbo magonjwa ya nayohusisha mambo ya utindia wa ugongo na mambo kama hayo. Kwa kila ugonjwa unahakikishwa ume rekodi kutokana na idadi ya watu ambao wamepata kwa hiyo Mimi na rekodi ripoti yangu kila mwezi kwa kuhakikisha kwamba ninaifunga ripoti yangu vizuri na kuituma al-mashauri ambako inaenda kuifadhiwa na ripoti zangu naziandaa kwa mfumo wa makaratasi na mfumo wa wa kwenye kompyuta. Kuna mfumo maalum ambao unaitwa DHS2 ni mfumo ambao mimi nautumia kuhakikisha ripoti zangu zimejazwa na zimehifadhiwa huko.

Ndoto yangu kubwa mimi ni kuha kikisha kwamba nina soma nakujiendeleza kielimu kupata elimu ya juu zaidi na pia elimu hiyo natamani kuipata nje ya Tanzania. Natamani kutoka kuenda katika nchi ya Canada na kuenda kuhakikisha huko ndiko ambako napata elimu yangu ya udaktari kwa kiwango ambacho ni cha juu zaidi. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa sana mimi ni kuhakikisha naenda kusoma na kujiendeleza kielimu Ili kueza kutimiza malengo yangu na kueza kufika mahali ambapo ni pazuri nipo jipangia basi na hitaji kusoma na kueza kujiendeleza Kwa sababu elimu ni pana, elimu inakua na kubadilika kila siku Kwa hiyo siwezi nikakaa na elimu yangu hii hii ambayo nikonayo pasipo kuenda kujiendeleza na elimu ya juu zaidi na hitaji kutoka kuenda nje ya nchi ili kueza kupata ujuzi ambao ni bora zaidi Kuha kikisha napanua ubongo wangu nikunapanua mawazo na fikira na kuhakikisha napata elimu ambayo itakuja kuwasaidia ndugu zangu pale ambapo ni tarudi Tanzania Kwa hiyo ilo ndio lengo langu kubwa sana kwa sasa ni kuhakikisha ninasoma zaidi na zaidi ili kueza kupata elimu ilio bora, elimu, ambayo itasaidia mimi na vizazi vijiavyo ilo ndio lengu langu kubwa kwa sasa.

Ninapo hitaji msaada kazini kwanza huwa naangalia tatizo nillionalo na nani ambaye anaeza na akanisaidia tatizo hilo kwa haraka na nikapata msaada ninalo hitaji. Kwa hiyo huwa naangalia msaada na tatizo nililo nalo na kutafuta mtu ambaye anaeza kanisaidia na kuweza kuhakikisha kwamba ninapata msaada ambalo ni sahihi ambao nitaupata kwa haraka na kuhakikisha ninapata mafanikio ambao na hitaji. Kwa hiyo kama tatizo lipo ndani ya uwezo wa wafanyakazi wenzangu nahakikisha kwamba na wasiliana nao na kuha kikisha napata msaada na kama tatizo liko nje ya uwezo wa wafanya kazi wenzangu basi huwa ninaangalia mtu ambaye niwa nje au ni kiongozi ambaye anapatikana nje ya eneo ninalohitaji msaada iliaweze kunisaidia kama ni kuenda al-Mashawri kwa msaada zaidi wa viongozi wa kubwa, basi huwa nahakikisha ninatoka na kuweza kufanya mawasiliano kuenda kuomba msaada. Kama ni msaada wakiongozi wa serikali, za mtaa, serikali ya madiwani, wabunge, basi huwa natoka pia na kufanya mawasiliano kuhakikisha kwamba kuna watu ambao wanaweza wakanisaidia kuwapata hawa watu na wakanisaidia kupata msaada. Kwa hiyo huwa naangalia aina ya tatizo nililo nalo na kuangalia yupi ambaye anaeza akanisaidia katika tatizo ambalo niko nalo na nikapata msaada hiyo ndio njia ambayo huwa naitumia na ni njia ambayo imekuwa ikinisaidia sana Mara kwa mara katika kuhakikisha nafanya matatizo yangu yakuwa nasaidika kwa upesi.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi ni wakati ambao hua akili yangu imetulia na nimipanga kabisa mipango yangu toka jana usiku. Kwa hiyo hua naamka nikijua kabisa naenda kufanya kazi na majukumu yangu nayoanza ni yapi na ambayo ntamaliza nayo ni yapi. Kwa hiyo wakati wa asubuhi ni wakati ambao mimi kwangu ni mzuri zaidi katika kufanya kazi hua mwili na akili yangu nimetulia. Katika kuhakikisha naanza na jukumu moja bada zingine Kwa hiyo ni muda ambao hata mawasiliano kama kuna changamoto kazini hua nafanya mawasiliano kwa umakini mkubwa kwa hiyo hua naangalia ratiba hua naangalia pia kwa wafanya kazi wenzangu wako katika hali gani na majukumu yao yapo vipi kwa hiyo wakati wa asubuhi na wakati ambao nimekua nikiutumia vizuri zaidi katika kufanya kazi zangu na wafanya kazi kwa umakini na kwa ufanisi mkubwa na kuhahakisha ambapo mahitaji yao na kazi zangu zote zimekamilika kwa asilimia mia moja hua zinakua ziko sawa kabisa na hakuna chochote ambacho kinakuwa nichatofauti kwa hiyo wakati wa asubuhi ni wakati ambao nimekua ni kiuzingatia zaidi kwa sababu ndo wakati pekee ambao majikumu yangu hua yanaenda vizuri na kuhakikisha yanakua sawa sawa kabisa.

Kazi zangu ninazipanga kwa kuangalia ipi nayoanza nayo ambayo ni ngumu kidogo. Huwa ninaanza na kazi ngumu kwanza na kumalizia kazi rahisi kwa hiyo. Naangalia siku ya leo nina kazi ngapi za kufanya. Nikiangalia hizo kazi nikiziona idadi naangalia kazi ipi kati ya hizo ambayo itanichukua muda mrefu kuweza kuifanya. Kwa hivo naangalia kama kuna kazi mbili au tatu ambazo ni ngumu na zinachukua muda hizo ndio ambazo naanza nazo Naanza na moja bada ya nyingine na badaye nakuja kumaliza na kazi ambazo ni rahisi kuzifanya ambazo haziwezi kuchukua muda wangu mwingi katika kuzifanya Kwa hiyo kupangilia wangu kazi kunategemea na ugumu na idadi ya kazi moja baada ya nyingine na hii imekuwa ikinisaidia katika kuhakikisha nafanya majukumu yangu vizuri nayamaliza kwa wakati mzuri na kwa ufanisi wa hali ya juu pasipokuwa na kikwazo wala pingamizi aina yoyote ile. Hii ni mbinu ambayo nimekuwa nikitumia toka nimeanza kazi. Mpaka leo na baadhi ya wafanyakazi wenzangu kazini wamekuwa wakiitumia pia kutoka kuniiga mimi. Wameona ni mbinu ambayo ni rahisi na ni mbinu ambayo ina ufanisi wa hali ya juu, haiwezi ikakuvuruga haiwezi ikakuchanganya kwa hiyvo, hivyo ndio ambavyo mimi na pangilia kazi zangu kila siku.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama, mnyama ambaye nimewai kufuga ni mnyama aina ya mbwa na ni mnyama ambaye mpaka leo bado nina mfuga. Mnyama uyu ni mnyama ambaye amekua akinipa ushirikiano mkubwa kwa sababu amekua ni sehemu ya familia yangu. Ni mnyama ambaye nipo naye kwa muda ni mkua niishi nae kama ndugu sasa. Mnyama huyu ni msikifu mturivu, anapenda watu ambao anawajua, lakini watu ambao hawajui na haja wazoya huwa ni mkali kweli kweli. Mbwa wangu huyu anaitwa simba, nimemfuga toka akiwa mdogo kabisa, nimekuwa nae na nimemfanya, aweze kujua watu wangu wa karibu, lakini watu ambao sio wakaribu anaitaji kuwa na mtu ambaye anafamia nae ili kweza mfanya. Atulie asiwe mkali kwa hiyo mnyama ambaye ni maikufuga ni mbwa na mnyama huyu badaa niko naye Paka leo na naendelea kwa mfuga Paka leo na siwezi kumwacha Kwa sababu mmbwa nimekua nikipenda toka zamani nipukwa mdogo kwa wazazi wangu Nimekua nikikua nikiona wazazi wangu na fuga mbwa na mbwa imekua nisemi ya mnyama ambaye tunakukisha tukosi Kwa na mbwa kwa hiyo mnyama ambaye ni maikufuga na naendelea kufuga ni mbwa.